Njia kadha ninazo tumia kupunguza matumizi ya plastiki katika maisha yangu ya kila siku Kwanza napendelea kutumia mifuko ya kitamba au mifuko inaweza kutumika tena badala ya mifuko ya plastiki pale ninaponunua bidha dukani Hii inasaidia kupunguza taka la plastiki zinazoongezeka kila siku Pia napendelea kununua bidha zenye vifungashio kinachoweza kurejea au venye ufungashaji midogo wa plastiki Kwa mfano badala ya kunua chupa ndogo za plastiki za maji kila mara, ninabeba chupa yangu ya maji inaweza kutumika tena. Jambo linalopunguza matumizi ya plastiki na pia husaidia kuokoa pesa. Aidha napendelea kuepuka bidhaa za matumizi moja kama vile vijiko, vilo gozi au sahani za plastiki. Badala yake ninatumia vyombo vya chuma glasi ambao vinaweza kusafisha kwa kutumika tena. Kwa ujumla, inapunguza plastiki kwa kubadilisha tabia zangu za ununuzi, kutumia tena na kuchagua bidha rafiki kwa mazingira. Jambo linalo saidia kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi wa plastiki.

Wakati wa kushambulia au kukabiliana na mabadiliko kazini, ninajitahidi kuingia katika mchakato wa matazamo chanya na wa busara. Kwanza huanza na kuelewa sababu ya mabadiliko, kwa nini yanatokea na faida gani yanaleta na ni nini changamoto gani inazoweza kutokea. Kujua haya hunisaidia kupunguza hofu au wasiwasi na kunifanya niwe tayari kwa mabadiliko hayo. Baada ya hapo, huchukua hatua ya kujifunza na kujiandaa kwa mabadiliko. Kwa mfano, kama kuna teknolojia mpya kazini, nitahakikisha ninaelewa jinsi ya kuitumia kwa ufasaha. Ikiwa mabadiliko yanahusisha, mabadiliko ya ratiba au majukumu, nitajaribu kupanga mpango wangu wa kazi upya ili kusongea na hali mpya. Pia, hufanya mazungumzo na wenzangu au wakuu ili kuelewa matarajio yao na kushiriki mawazo yangu. Hii husaidia kupata ufahamu mpana na kushirikiana ili mabadiliko yafanyike kwa urahisi zaidi Wakati mwingine hufanya urekebishaji wa tabia na kupunguza upinzani na kubadilisha mtazamo wa awali, ili kukabiliana na hali mpya kwa ufanisi. Kwa kifupi, kushambulia mabadiliko kazini hunihusisha kuelewa na kujiandaa, kujifunza, kushirikiana na kubadilika yote kwa mtazamo chanya na lengo la kufanya mabadiliko yafanikii bila kuvuruga kazi au mahusiano kazini.

Napendelea kusimamiwa, hasa pale ninapokuwa baada, ninajifunza au ninaanza majukumu mapya Kusimamiwa unipa muongozo, maelekezo na marejesho, unaonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka makosa Pia hunisaidia kuelewa matarajio ya kazi na viwango vinavyotakiwa kufikiwa Hata hivyo, inadhamini pia fursa ya kusimamia wengine inapohitajika kusimamia hunipa nafasi ya kuonyesha uongozi kuwasadia wenzangu kushirikiana nao na kuakikisha malengo ya kazi ya yanatimizwa kwa pamoja Inapokuwa na uzoefu wa kutosha kuwa tayari kuajibika na kusaidia wengine kukua kazini Kwa ujumla inaweza kufanya kazi lizuwe katika upande zote mbili Kusimamiwa na kusimamiya mradi kuna mawasiliano mazuri, heshima na ushirikiano kazi.

Ningependa kutembelea mji wa Koyoto Japan, sababu kuu ni kwamba Koyoto ni mji wenye historia ndefu na utamaduni wa kipekee. Ukijumuisha majengo ya kale, ekalu, zaki ya pani, bustani, zaki ya siri na utamaduni za jadi zinazoifadhiwa vizuri. Kutembelea Koyoto kungekua nafasi ya kuona uzuri na usanifu wa majengo ya zamani, sherehe kitamaduni na mitindo ya maisha ya kijapani ambayo ni tofauti na ile ninalozoea. Zaidi ya hayo ningependa kushuhudia mchanga wa majengo ya jadi na bustani za zen kujaribu chakula ya cha kienyeji na kushiriki katika shuguli za kitamaduni kama vile visherehe vya chai Mji huo pia unajulikana kwa utulivu na mazingira mazuri Jambo linalofanya nisikie amani na kupumzika kisaikolojia Kwa ujumla kuenda koyoto ni ndoto yangu ya Kwa sababu ni mji unachanganya historia utamaduni uzuri wa sili na utulivu.

Ningependa kuandika. Kuandika unipa nafasi ya kufikiria kwa kina. Kupanga mawazo yangu vizuri na kueleza hisia au mawazo yangu kwa uwazi. Wakati ninaandika, ninaweza kuchukua munda wangu kueleza kila jambo bila shinikizo. Jambo ambalo mara nyingi alipatika ni wakati wa kuongea moja kwa moja. Haidha kuandika unisaidia kuifazi mawazo au taarifa muhimu. Hivyo unaweza kurudish ya kuzisoma tena ili kujifunza au kuboresha yale ulio yaandika. Kwa upande mwingine kuongea pia ni muhimu asa unapoitaji kushirikiana na wengine kwa haraka kueleza isia au kupata marejesho papo hapo. Lakini kwa mtazamo wangu binafsi kuandika unipa uhuru zaidi ufanya nifikire kwa kina na kunirusu kuwakilisha mawazo kwa usahihi zaidi. Ndiyo mana ni napendela kuandika kuliko kuongea.

Mchezaji niliyempenda sana ni lionel messi ambaye ni mchezaji wa soka, nampenda messi kwa sababu ni mchezaji mwenye ustadi mkubwa, uvumilivu na nidhamu. Ana uwezo wakufanya mambo ya kipekee kwenye uwanja kama kupita wapinzani, kupiga goli zuri na kushirikiana na wenzake kwa ustadi wa hali ya juu. Zaidi ya hayo napenda jinsi anavyocheza kwa heshima na unyenyekevu. Licha ya huo umaarufu wake mkubwa duniani, anaonyesha kuwa mafanikio makubwa hayaji kwa aibu au kiburi Bali kwa bidii mazoezi ya kila siku na kujitolea kwa timu, hii inanifanya nimheshimu na kuhimizia vijana wengine kuiga tabia nzuri na nidhamu, bidii na mshikamano kazini au kwanye mchezo Kwa ujumla nampenda messi kwa sababu anaunganisha ustadi nidhamu na unyenyekevu, jambo linalofanya awe mfano bora wa mchezaji na mtu katika.

Rangi ninayopenda zaidi ni samawati ama blue. Blue huleta hisia utulivu na amani kwangu na mara nyingi hunikumbusha bahari au anga safi ya usiku. Napenda jinsi rangi hii inavyofanya nijisikie tulivu na kuwa na mtazamo chanya ata katika siku zenye changamoto. Ina baadhi ya vitu vya rangi hii kama vile shati la samawati, kalamu na vipande vidogo cha mapambo ya chumba changu. Kila ninapoviona au kuvitumia hunifanya nijisikie furaha na utulivu wa ndani Rangi ya blue ninaiona mara nyingi zaidi katika mazingira ya asili kama angani na maji na pia kwenye baadhi ya mavazi niliokuwa nayo kila siku Kwa jumla blue ni rangi ninayopenda kwa sababu inakinua hisia zangu inatoa utulivu na inanikumbusha uzuri wa asili.

Shuguli zangu za wikendi huwa tofauti kidogo kulingana na mahitaji ya kazi na shuguli za kijamii, lakini kwa kawaida hufanyika kwa mpangilio wa kupumzika na kufurahia muda wa bure Jumamosi mara nyingi huwa napendelea kupumzika nyumbani kusoma kitabu na kuangalia filamu au wakati mwingine kunywa kahawa na familia au marafiki kwenye kafee karibu na nyumba. Hii hunisaidia kuanza wikendi kwa utulivu na furaha. Jumapili mara nyingi, huwa na mpango wakutembea au kwenda sehemu za asili kwa bustani au sehemu za burudani ili kupata hewa safi na kufanya mazoezi kidogo pia napenda kutumia muda huo kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani au kupanga siku zijazo, jambo linalo nisia usawa kati ya kupumzika na kufanya shughuli muhimu Mara nyingi napenda kufanya shughuli hizi na familia au marafiki wa karibu kwani kufanya muda wa wikiendi kuwa na furaha zaidi na kunijingea kumbukumbu nzuri, hata hivyo pia napenda kuwa na muda wangu binafsi kwa hivyo napanga wakati wa kupumzika peke yangu, ili kuimarisha akili na mwili kwa ujumla wikiendi zangu ni mchanganyiko wa kupumzika burudani mahusiano na kufanya kazi ndogo ndogo ili kuanzia wiki mpya nikiwa na nguvu na motisha.

Pendelea kusoma. Kusoma unanipa nafasi ya kujifunza mambo mapya kupanua maarifa yangu na kuingia katika mawazo ya wengine. Wakati ninaedelea kusoma naweza kuelewa historia, sayansi, fasihi ama mitazamo tofauti ya watu. Jambo linalonisia dunia na namna pana zaidi. Kusoma pia hunisaidia kuboresha msamiati wangu, ufahamu wa lugha na uwezo wa kufikiria kwa kina. Jambo ambalo huinua ujuzi wangu binafsi na kitaaluma. Ingawa kuandika pia ni muhimu kwa kueleza mawazo yangu na kufadhi taarifa, kusoma kunanitoa misingi mzuri na kupata maarifa na kufungua milango ya nao mawazo mapya ambayo ni muhimu katika maisha ya kila siku Kwa hivyo, napendelea kusoma kwa sabu kupanua akili, kunanifuza na kuniacha, nikiwa na ufamu mpya.

Wakati ninajanda kwa mkutano, ufanya atuwa katha hili kwakikisha ninashiriki kwa ufanisi. Kwanza, hujua lengo la mkutano na agenda yake. Hii husaidia kuelewa ni mada gani zitaangaziwa maswali yanaowezo kuulizwa na nitarifa zipi lazima nisome au nitayarishe kabla ya mkutano. Baada ya hapo, huanda tarifa au maandiko yanaoitaji kama reporti, takuimu au oja muimuzi nitazo zingumuza. Hii hunisaidia kuwa na wakika na kuipuka kusahau jambo lolote muhimu wakati wa mkutano Pia hufikiria namna ya kwasirisha mawazo yangu kwa uwazi na kwa heshima ili we zangu waweza kuelewa hoja zangu vizuri Ikiwa mkutano ni wahana kwa ana, hujipanga kimaisha na mawazi ya naofaa ili kuonyesha heshima na weledi Mwisho mara nyingi hufanya ukaguzi wa mwisho wa vifa kama kalamu, daftari, laptop na nyaraka kwakikisha kila kitu kiko tayari. Kwa ujumla, kujiandaa au kwa mkutano husisha kuelewa ajenda, kwaanda tarifa, kupanga hoja na kujiandaa kimaisha na kwakikisha vitu vipo tayari ili mkutano uwe wa ufanisi na matokeo chanya.

Ninapenda wanyama wenye upole na wakirafiki kama vile mbwa na paka. Napenda mbwa kwa sababu ni nyama wamaarifu wanapenda watu na hutoa furaha kwa wamiliki wao. Mbwa pia husaidia kupunguza unyokovu na kuhimarishahisia za furaha na mshikamano wa kijamii. Paka pia nawapenda kwa sabu ni wanyama watulivu wenye hila kidogo na ufanya nyumba kuwa na mazingira ya amani. Napenda kuangalia tabia zao za kucheza kulala kwa utulivu na kutembea kwa hila Jambo linalonifanya nijisikie furaha na starehe Zaidi ya hayo napenda pia wanyama waporini kama vile tembo au twiga Kwa sababu wanakumbusha uzuri wa asili na umuhimu wakulinda mazingira Kwa ujumla ni napenda wanyama ambao wananifurahisha wanapendeza na hutoa hisia za furaha na amani Iwe nyumbani au porini.

Neno siri salama na kufuata kanuni na hatua kadhaa muhimu zinazonisaidia kulinda akaunti zangu, dhidi ya wizi na udukuzi wa taarifa. Neno siri salama ni lile ambalo ni ngumu kubashiri lakini rahisi kwangu kulikumbuka. Kwanza, mimi huunda neno siri refu lenye mchanganyikio wa herufi tofauti. Ambao ni mimi huunda kutumia herufi kubwa na ndogo nambari pamoja na alama maalumu kama vile hash ama at. Mchanganyikio huu hufanya manenosiri langu kuwa gumu zaidi kuvunjwa na programu za kubashiri manenosiri Pili mimi huepuka kutumia tarifa la kibinafsi kama jina langu, tale la kuzaliwa, jina la shule au namba ya simu taarifa hizi mara nyingi uwa raisi kupatikana kupitia mitandao ya kijamii Ivo umraisishia mdukuzi kubashiri nenosiri langu Tatu, mimi uepuka kutumia nenosiri moja kwa kila akaunti ikiwa akaunti moja itavamiwa, akaunti zangu zingine zitakua hatarini pia Kila akaunti iwe na nenosiri lake la kipekee hasaa akaunti zangu za benki, barua pepe na mitandao ya kijamii. Nne mimi ubadilisha neno siri zangu mara kwa mara hasaa kama ninahisi usalama wake umetishiwa. Kubadisha neno siri usaidia kupunguza atali la mtu kutumia neno siri la zamani bila ruhusa yangu. Mwisho mimi utumia nenosiri la sentensi yani maneno kadha ya lio unganishwa ambayo yana maana kwangu lakini ni ngumu kwa mwingine kusayish.